Mimi ninapenda chapati na rojo la maharagwe ya nazi. Nakipenda sana kwa sababu kinashibisha, tena ni kitamu sana. Yaani ukiila, unaskia ni kama tumbo imeshiba, tena unaskia ladha nzuri. So mimi naipenda sana.

Wakati wa wasiwasi, napenda kutembea, yaani naondoka, natembea penye kuna hewa safi, mandhari mazuri. Hiyo inatuliza akili yangu, ama naenda kwa makahaba ya msikiti, naenda kuomba mwenyezi mungu. Hiyo huo inatuliza roho yangu kabisa na inanifanya wasi wasi wowote unapotea.

Napenda kusikiza mziki wa taarabu haswa kutoka pande za Zanzibar ama Tanzania. Pia mombasa Kenya, kuna wanamziki wazuri sana. Pale wa kitambo, napenda kuwasikiza sana kwa sababu mziki yao iko na message. Yaani unasikia inaridhisha roho. Kwa hayo mimi napenda sana.

Naeza sema kwamba napenda kusoma, saa zingine napenda kuandika, yaani inategemea. Kwa sababu saa zingine napenda kusoma, kwa sababu napenda kufanya utafiti, napenda kujua like nini, inaendelea katika dunia, katika sehemu fulani. Mara nyingine napenda kuandika kwa sababu nikiandika inanisaidia kufikiria zaidi inanisaidia ku yaani vitu zinabaki kwa akili nikiandika so naeza sema yaani inategemea tu like.

Naeza sema na pendelea mahali penye kuna kimya, mahali naeza kani nikafikiria, nika liwaza akili yangu. Na pendelea kwa sababu kelele maramingi siwezi, yani siwezi kuwa na furaha kabisa kusema ukweli. Hamna furaha yo yote sababu inafanya akili Inakimbia sana So mimi inapenda sana sehemu kuna kimya, ndoniweze kufanya Mamboyangu kwa ustaharabu.

Hii inategemea, saa zingine napenda chakula cha haraka sababu sina muda na nataka kuenda mahali na ninapenda kupika. So, like saa zingine inabidi tu ufanye haraka haraka, lakini kwa roho yangu, ninapenda chakula kinachochukua muda kupika kwa sababu naamini kwamba unapika na mapenzi, unapika na furaha. Lakini ukiharakisha saa zingine mambo hayaendi vizuri. Lakini inategemea na wakati. Inategemea.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Napenda sana, sana, sana, sana. Kwa sababu, kila wakati unajaribu teknolojia mpya, unajinufaisha, unajua kitu mpya, unajua nini, inafanya vipi. Na dunia ya sasa hivi, inabidi ujue teknolojia mpya. Teknolojia, kila wakati, sika kama ya zamani. Kila siku, kuna kitu mpia, kime tokea katika teknolojia. Na amini kwamba ni vizuri kujinufaisha na kujifunza teknoloji mpya. Inanufaisha jamii, inanufaisha kila mtu. So naona ni ya maana sana.

Swali hii limenichekesha sana. Kwa sababu jana nilikuwa napaka. Napenda sana paka. Yaani nikimuona paka mahali napenda ku Napenda kumguza. Napenda kukaa na yeye. Napenda vile anajipenda sana. Nampenda paka sana kwa sababu paka ni mnyama ambaye anajipenda sana. Anapenda kujiangalia vizuri, anapenda kushikwa, anapenda kubebwa, lakini wanyama wote ni wazuri, hata mbwa ni mzuri, sisemi mbwa ni mbaya, lakini mimi roho yangu inapenda sana paka.

Naeza sema mtu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu katika hii dunia ni mama yangu. Mama yangu amenifundisha mambo mengi sana namna ya kuishi na watu, namna ya kuongea, namna ya kukaa na watu. Nathani hiyo ni muhimu sana. Imenifunza jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kujikimu kimaisha. Naona ni muhimu sana. So eneza sema mamangu amenifunza mengi sana katika hii dunia na namshukuru kwa hayo yote.

Naam huwa ninatowa sadaka. Sana sana katika msikiti. Napenda sana kutoa sadaka kusaidia mayatima na watu wasiojiweza. Nadhani ni muhimu sana kwa sababu mwenyezi mungu anasema tusaidie wasiojiweza. Ni vizuri sana kuwasaidia, na saa zingine hua natoa michango hapa na pale katika familia, katika marafiki, mtu akiwa anataka kuenda kusoma shule, mtu akiwa mgonjwa, saa zingine huwa tunachanga kwa harusi, ni muhimu sana jamii ikikuja pamoja kusaidia sera flani.

Kabla ya kulala usiku hua napenda kuoga, napenda kuoga kwa sababu mchana mzima, nimezunguka, nimefanya kazi mingi, nimekua hapa nakule katika shughuli zangu. Na ni kabla ningie kulala hua naona ni muhimu nioge, nikue msafi. Baada ya kuoga na naomba mwenyezi Mungu, yaani ni muhimu sana kwangu kumshukuru mwenyezi Mungu kua siku imeenda nzuri. Ama ata kama siku haijaenda vizuri na huwa naona ni vizuri sana kumshukuru mwenyezi mungu na kumuomba anijalie nifike kesho Naam.

Hii inategemea na siku kama ni siku za kazi huwa napata baina ya barua pepe tano au saa zingine kama sita inategemea mawasiliano baina ya wenye nafanya nao kazi. So zingine napata barua pepe kutoka kama rafiki, walio kuwa maybe ulaya ama sehemu tofauti tofauti katika hii dunia.

Mwanzo kabisa kabla ya kwanza mradi wowote mpya wa kazi, huwa napenda kufanya utafiti, napenda kufanya utafiti zaidi, zaidi, zaidi. Nijue ni nini inaitajika, namna vile nitafanya, itachukua muda mgani, na ni nini nitahitaji, kama nitahitaji usaidizi kutoka kwa watu wengine, ama nitabidi nifanye peke yangu. Kabla nianze lazima nijitayarishe kiakili nijitayarishe sambamba kabisa nijue ni nini inaitajika Alafu baadae nianze.

Hii inategemea saa zingine ninapenda baridi, saa zingine ninapenda joto. Saza zingine joto likizidi, napenda ikue baridi kidogo. Na saa zingine kukiwa baridi sana, napenda ikue joto. Na inategemea tu ni wakati mgani, na huwa ninapenda kuvaa kisawa. Nijikinge na baridi na kukiwa joto navaa vitu ambavyo sita hisi joto sana.

Mwanzo kabisa mimi huwa napenda kufanya kazi, sehemu ambayo ni nadhifu kabisa. Nadhani, kukiwa nadhifu, akili inatulia, unaweza kufanya kazi kwa ustarabu, bila tashwishi yoyote. Huwa ninapenda nikifika hivi kazini napenda kupanguza meza yangu, napenda kutoa uchafu yenye ilikuwa ya jana, napeleka kwenye takataka. Kisha nianze kazi.

Kwa kusema ukweli lisijewai panda mlima, lakini huwa naona watu wana panda mlima, naona ni jambo la maana sana. Yani unasua misuli, inakufanya unaweza kujifunza mambo mengi sana. Huwa naona kwenye televisioni, na siku moja huwa ninajiambia kwamba nitajitaesha, niende nipande mlima wa Kenya. Ili niwe miongoni mwa wale walio panda mlima Kenya na niweze kulearnn na kujua nini inendelea.

Tangu utotoni, hadi saizi mimi ni mtu mzima, nimependa sana watoto, napenda kucheza nao, huwa naona ni viumbe dhaifu, hawana maneno mingi, wanapenda tu kucheza, na huwa napenda sana kucheza nawao, sababu wanakuwa na furaha sana, na wanaeza kujifunza mambo mbili au matatu kutoka kwangu. Mara mingi napenda kucheza na watoto wa hapa nyumbani napoishi ama sehemu yoyote ile napata watoto Napenda sana watoto.

Naam mimi napenda sana mziki wa jadi, napenda sana mziki wa jadi kwa sababu wazee wetu wa pale kitambo walikuwa wanajuwa mambo mengi sana. Huwa napenda kujua nini ilifanyika pale mbele, yaani kihistoria. Huwa naweza kujifunza jambo moja au mbili na inaburudisha roho. Na napenda kusikia walikuwa natumia aina tofauti tofauti ya miziki.

Naam napenda sana kuoga na maji ya moto sana sana sana. Yani nikioga na maji ya moto inafanya mwili yangu inatulia, mwili yangu nasikia ni kama imetulia kabisa. Na nikishamaliza nafurahi sana huwa na hisi niko na furaha, mwili yangu imetulia na huwa nafurahia sana.

Napenda kampuni ya Gemini kwa sababu huwa nafanya utafiti sana kule na huwa inanisaidia sana sana sana katika kufanya utafiti, kujua chochote kile, nikiuliza swali yoyote huwa napata jawabu na huwa inanisaidia sana kimaisha kila siku ninajifunza kitu mpya.

Napenda sana kutembelea mji wa Vienna. Nilikuwa huko mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Nikakaa miezi kadhaa, nikaweza kujifunza mambo mengi sana, nikajifunza kijerumani, nika jifunza chakula tofauti tofauti, nikajifunza kuishi na baridi ya barafu nikajifunza kucheza michezo ya winter So neza sema napenda sana mji wa Vienna ni kuzuri sana yani nikiwa kule roho yangu ilikuwa na furaha sana.

Nimewai kusafiri kwenda Zanzibar. Zanzibar ni kuzuri sana. Chakula kizuri, watu wazuri, mandari mazuri. Yaani kila kitu kizuri kule Zanzibar. Ukiwa kule roho inatulia kabisa. Yaani unafurahi. Kila wakati uko na furaha tuu. uKilala, ukiamka, unapata tu ukona furaha. Yaani ni mahali pazuri sana. Yaani naeza taka mtu yeyote, aende siku moja katika maisha yake, aende aone vile ni kuzuri sana. Na niko na imani hivi karibu nitafunga safari tena kwenda Zanzibar.

Napenda timu ya Manchester United, iko kule uingereza, napenda kuhishabikia sana timu hii, napenda kushiriki nawao, nilianza kuipenda timu hii, nilikuwa mdogo sana, mwaka wa elfu mbili na tano, nilianza yani kuijua, nilikuwa mdogo lakini niliipenda kwa sababu mama yangu ni shabiki mkuu wa hii timu. Yani kwa sasa tuseme tu ukweli kinanishangaza sana kwa sababu timu hii ni timu kubwa Lakini kwa sasa tuko na changamoto kadha wa kadha na natumahi tutaweza kutatua hizi changamoto Mchezaji ambaye nampenda zaidi ni Bruno Fernandez, Bruno Fernandez ni nahodha wa timu ya Manchester United Nanuia siku moja tutashinda na ikifika hiyo siku nitakuwa na furaha na bashasha isioje.

Mwaka ambazo zimepita huwa ninapenda kuona fireworks, napenda kuzishuhudia, lakini mwaka huu niko nyumbani, niko kwa nyumba, niko na mtoto mdogo, mwaka huu sidhani kama nitasherehekea, nitakwa tu kwenye nyumba, nimetulia na mtoto, nikimchunga. Sina msaidizi kwa sasa, nilimpa msaidizi wangu muda aende likizo aangalie familia yake. So kwa sasa, nitakua tu nyumbani.

Mimi napenda sana jikoni. Napenda sana jikoni kwa sababu mimi napenda kupika sana. Napenda kwa sababu na huwa ninaaqndaa vyakula kadhaa wa kadhaa vya kila aina kwenye jikoni. Na naamini kwamba chakula kinaleta familia pamoja. Mara mingi huwa napika mahamri, napika pilau, napika chapati, napika ugali, napika nyama vitu kadhaa wakadhaa nikiwa pale ndani huwa niko na furaha sana Kwasababu mimi napenda kupika Napenda kupika, napenda nipike, kisha ni wape familia yangu chakula.

Nadhani kitendo cha wema nimewaifanya katika maisha yangu ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Ndugu yangu alikuwa na rafiki yake ambayo hakukuwa na karo za kulipa shule kuingia chuo kikuu. Nikajitolea kumsomesha kwa miaka miwili na huwa niko na furaha sana kwa sababu niliweza kubadilisha maisha yake kwa kumpa nafasi ya kuendeleza masomo yake yaani jambo hili huwa linafanya niko nafurahi sana na kwa sababu nimebadilisha maisha yake ataweza kujikimu kimaisha na new year pale mbeleni nitaazidi kufanya mengi zaidi.

Napenda sana filamu za action nazipenda sana kwa sababu ni za kuburudisha sana na mara ya kwanza nilipoona ni mwaka wa elfu mbili nilikuwa mdogo lakini niliweza kuona hiyo filamu Kwa sababu nilieza kujifunza mwigizaji anayeitwa Sylvester Stallone na alifanya nikakuwa na hamu sana ya kuona hizi filamu na ningependa sana kuiona tena na tena na tena sababu inanikumbusha mbali sana nikiwa mtoto inaleta inaleta mafikira mazuri sana ya nikiwa mdogo.

Naeza sema napenda kuongea, mimi ni mtu wa kuongea sana. Hila pia napenda kuandika, lakini kuongea itakua imezidi. Napenda kuongea kabisa kabisa, napenda kuongea kuhusu jambo lolote, haswa mambo ambayo watu wanaeza nufaika. Mimi nasema naeza penda kuongea. Nanuia siku moja nitakuwa mtu mwenye naeza simama kwa bustani nipee watu ushauri. Nikona hiyo ndoto. Siku moja nitasimama mahali.

La, sijawai kujifunza kupiga gitaa ila nikiwa shuleni nilikuwa nasomea somo la muziki lakini ni kidato cha kwanza na kidato cha pili lakini siku fika hapo mahali penye tumeanza kujifunza vyombo tofauti tofauti vya muziki.

Huwa nahifadhi pesa kwenye Mpesa, saa zingine huwa nahifadhi pesa kwenye benki, inategemea saa zingine naeka kwenye benki, saa zingine naeka kwenye Mpesa, ni rahisi kuipata hivyo, saa zingine naeka pesa nyumbani, inategemea nataka kuitumia saa ngapi ama iko na matumizi gani.

Kazi ambayo naithamini sana ni kazi ya kuhudumia watu. Yani napenda sana kuwahudumia watu kwa sababu huo inanipafuraha sana. Napenda nikimsaidia mtu anafurahia. Yani inaniridhisha sana kwa roho yangu kwamba nimeeza kumsaidia mtu kufanya jambo flani na jambo flani.

Naezasema kwamba kukiwa na jua kali, sipendi kutembea kukiwa na jua kali. Napenda kukaa mahali, aidha ndani ya nyumba, ama kwa mkahawa, hadi jua linapotua. Ama ninavaa nguo ambayo ni nyepesi kwa mwili, yaani hili isinipe joto jingi. Ama nachukua umbrella nachukua naitumia nikikuwa natembea.

Mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili nilikuwa kule mombasa, nilikuwa kwenye bahari, nilikuwa kwenye bahari nilikuwa kwenye jetski, nilikuwa nimefanya hio mchezo. Bahati mbaya nikarushwa hewani, kisha nikatumbukia kwenye maji na nikaingia, yaani ndani kabisa, alafu kulikuwa na upepo mkali sana na kulikuwa kunanyesha mvua kali sana. Nilikuwa nimehofia sana maisha yangu kwa sababu hata kama mimi ninajua kuogelea nilikuwa na uwoga kwa sababu nilikuwa nimeenda sana mbali na mahali tulikuwa tumeambiwa tusipite mimi na rafiki yangu lakini kwa bahati nzuri wenye kuandaa huu mchezo waliokuja wakaweza kuniokoa na hadi wa leo huwa nashukuru sana kwa sababu nilinusurika sana kifo.

Napenda sana kukula samaki, hasa samaki wa mbuta. Napenda sana huyo samaki. Napenda ule samaki ambayo ametumbukizwa kwenye mafuta na akakaushwa vizuri. Napenda kuikula na ugali au sima kwa kachumbari na mboga kidogo ya nyumbani. Ya napenda sana yani mate inanidondoka hata sasa hivi nikiongelea.

Katika kazi, nathani uzoefu ambayo umenifundisha zaidi ni kuwa na ustahimili. Lazima mtu wa ustahimili. Kazi sa zingine sio rahisi, lakini kila siku unajituma. Unajituma, unajiambia, wacha nistahimili. Kwa sababu ni jambo la maana sana. Yoyote ile inatokea, nathani ni muhimu sana.

Naona kwamba mchezaaji Michael Jordan. Michael Jordan naona alikuwa mchezaaji bora katika mpira wa kikapu. Nilimpenda sana kwasababu alikuwa hodari kabisa katika huu mchezo na alijulikana dunia nzima kwa sanaa yake kwasababu alikuwa anajua sana. Kitambo niliona siku ingine hapo kwenye tv kitambo sana nikiwa mdogo na tangu siku hiyo nilimpenda sana Nilimwona aliruka juu kabisa na kutumia namna tafauti tafauti kufunga bao na ningependa sana kumuona yani siku moja na huwa ninafuraha sana Nikimuona akicheza huu, Lakini alishaenda nyumbani kitambo sana.

Napenda kukunywa maji, maji hua inanitoa kiu, ndiyo maana kila wakati napenda kuikunywa haswa asubuhi, ninapoamka. Nimesoma kwenye mitandao na hata kwa vitabu kuwa ni bora sana mtu akiamka, akunywe maji, kitu cha kwanza akiamka. Mwanzo kabisa inafanya unakuwa na harufu nzuri mdomoni Kwasababu usiku mzima umelala hakuna kitu umekula halafu pia ni nzuri yani iwe ni kitu cha kwanza kinaingia tumboni.

Mimi sana napenda harufu ya ua la waridi. Napenda harufu hio sana, sana, sana. Nakumbuka kila wakati nikinunua hiyo ua. Huwa na, yani kitu cha kwanza lazima ni nikinuse. Juu hiyo harufu inanifurahisha sana. Inanikumbusha, nikiwa maybe miaka saba, nikiwa mdogo. Nilienda kuzua kuzuru katika shamba la maua na inanipa yanifikira mbali sana na huwa inanifanya nafurahi sana.

Wakati wa jua kali, napenda kuogelea, napenda kuogelea sana, ili kujituliza na kupunguza makali ya jua Yani, napenda either kuogelea kwenye bahari, ama penye tu kuna maji, ama kuoga na maji baridi, ili ipunguze makali ya jua kali. Ama kukaa chini kwa mkahawa, kukunywa kinywaji baridi, kutulia. Saa zingine kulala pia jua ikiwa kali sana chini ya mti.

Huwa ninatumia hivyo chombo vya plastiki mara kadha wa kadha. Lakini mwaka wa ishirini elfu mbili ishirini na tatu nilianzisha kampuni ya kutengeneza. Bidhaa tofauti mbali na plastiki ya bamboo ili kupunguza utumiaji wa plastiki Nadhani ni muhimu sana kwa mazingira na haswa sana kwenye bahari na hata kwa mwili yetu Nadhani plastiki ina madhara mengi sana kwenye mwili yetu So nikaona ni jambo bora nikifikiria kufanya kitu tofauti ili tuweze kupunguza matumizi ya plastiki.

Mwana biashara shupavu ambayo mimi namjua ni Dangote anatoka kule Nigeria. Amefanya mambo mengi sana kutoka kwa biashara ya mafuta na ameweza kusaidia nchi yake. Na nina mpenda kwa sababu yani alianza chini, aliweza kupatiwa hela na ami yake na akatumia hizo hela kujifanikisha kibiashara. Na mimi hua nina mpenda sana kwa sababu nimeweza kujifunza vitu vingi sana kutoka kwake. Kwamba ukijaribu kila siku, baada ya muda utakua sawa. Na natumai siku moja nitakuwa mwana biashara shupawu pia mimi.

Naam nimiwai kupiga kura mwaka wa elfu mbili na kumi na saba huku Kenya. Ilikuwa mara yangu ya kwanza nakumbuka nilikuwa kazi usiku. Nikuwa nafanya kazi usiku. Nikaamua kuenda pale kwenye shule kwenye kituo cha kupiga kura. Nikaenda asubuhi sana saa moja nikapanga laini nikapanga foleni kisha nikapiga kura kisha nikaenda nyumbani nikaoga na nikalala na baada ya siku kadhaa tukapata matokeo nani mshindani baina ya uhuru Kenyata na Raila Odinga.

Naam nimewahi kufuga mnyama, nimewai kufuga ngombe, nimewai kufuga kuku, na nimewai kufuga mbuzi pale nyumbani. Na nilipenda sana kufuga wanyama hawa kwa sababu hawana kazi mingi, ukishawalisha, ukishawapa maji. Basi ni hivyo na wanakua vizuri baadae ukitaka kuwauza ili upate hela unafanikiwa kabisa.

Naam napenda sana kuenda kuona sinema, mara tuseme kama mara moja kwa mwezi au mara mbili. Inategemea filamu ngapi zimetokea na kama niko na wakati, kwa sababu saa zingine inapata niko na shughuli mingi na sijapata muda kuenda kuona hizi filamu. Lakini nikiwa na wakati napenda kuenda kuona sinema.

Sasa hivi ni usiku saa sita na dakika ishirini na tisa nikitazama nje naona kuna majengo ya yenye iko na taa na kuna fireworks kwa sababu leo ni sikukuu siku ya kuruka mwaka. Na mara mingi huwa napenda kutazama nje jua likitua na asubuhi jua ikitoka. Napenda sana. Huwa nafurahi sana yani inanipa amani.

Napiga picha maramingi sana. Kwenye simu yangu picha ni nyingi sana. Lakini huwa siweki kwenye mtandao. Napenda tu badae nikiziangalia. Maybe baada ya mwaka moja, mwaka mbili. Inanikumbusha. Nilikuwa ninafanya nini? Yani huwa naona ni mzuri sana.

Naam nadhani naweza ishi siku moja bila teknolojia. Sio vizuri sana kutegemea teknolojia. Zingine ni vizuri kukaa bila ili kufanya mambo mengine. Sisemi teknolojia ni mbaya lakini sio vizuri kuitegemea sana ni nzuri lakini kila kitu kizuri kina ustarabu wake na saa zingine ni vizuri kukaa bila.

Naeza mshauri mtu yeyote ambaye anaeza penda kuanza kazi. Kwanza kabisa awe muangalifu sana kwenye kazi yake. Atumie mda wake vizuri akiwa pale kazini, aweze kufuata maelezo ambayo watu wanafanya pale wanamwambia. Awe muadilifu sana sana na awe na nidhamu ya hali ya juu. Na awe mtu ambaye anaeza kuaminika. Na awe mtu ambaye asikuwe mtu wa kufuatiliwa, ajue nini kilimpeleka kule, na ajue anataka kupata nini kutoka sehemu ile, anataka kuongeza nini kwenye kampuni hio ama kwa kazi hio, na ye ana anataka kunufaika kivipi.